Sipendi kusoma kusema ukweli sidhani hata nimewahisoma kitabu kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na tano hio ndo wakati nilikuwa natoka shule ya kidato hio ndio wakati wa mwisho nilisoma kitabu ya setbook.